Maandishi ya vitabu ninayopenda anaitwa robert kiosaski ninapenda maandishi huu kwa sababu vitabu vyake ni vitabu bora na vina mafunzo mengi kitabu cha muandishi huu ninachopenda ni rich dad poor dad kwa sababu ina mafunzo mengi na ina wapa watu matifa mingi kusu zaidiya tumia pesa vizuri.

Ningemshauri mtu anayeanza kazi kutia bidii katika kazi. Pia ningemshauri mtu huyo awe na uhusiano mwema na wafanyi kazi wenzake ili kuboresha mawasiliano. Pia ningemhimiza mtu huyo asikate tamaa na aendele kutia bidii katika kazi. Pia ningemshauri mtu huyu kwamba awe mtu mwenye kufanya kazi bora.

Mimi huianisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi kwa kupanga muda mimi huunda ratiba ya ruhusu muda wa kazi na muda wa kupumzika mimi pia huweka mipaka ili kurekebisha wakati wa kufanya kazi na kipindi cha familia au burudani mimi pia huongeza ufanisi kwa kutafuta mbinu za kufanya kazi kwa ufanisi hili kuacha muda zaidi kwa maisha yakibinafsi.

Mimi ninapenda kuandika kwa mkono kwa sababu. Ninapoandika kwa mkono hili hunisaidia kukumbuka. Maneno ambayo nilandika. Pia ninapoandika kwa mkono mimi huelewa zaidi. Pia hunisaidia kupata. Habari ambazo nilandika kwa urahisi. Kuandika kwa mkono pia hunisaidia kuongeza hali ya ubunifu katika maisha yengu.

Mimi utumia mifuko isiyo ya plastiki kwa mfano mimi utumia mifuko ya kikaragosi ya nguo. Mimi pia huchagua bidhaa zisizo na plastiki. Mimi ununua bidhaa katika vifunganisho ya kikaboni au ya kioo. Mimi pia ugawa na kupanda mtiku ili kuanga ameona juhudi za kazi ya mazingira mimi urejilea na kusindika bidha za plastiki na kutumia tena inavyowe zekana.

Ningependa kujifunza zaidi kuhusu sayansi ya data. Ujasiriamali na mbinu za uandishi. Hizi ni nyanja zinazoweza kutoa fursa nyingi za ubunifu na zinaweza kuboresha uwezo wangu wa kusaidia. Mfanyakazi wenzangu katika maswala tofauti. Pia mbinu za uandishi zitanisaidia kuonyesha kuimarisha ubunifu wangu.

Nampenda mchezaji aneyeitwa Lionel Messi kwa soka kwa sababu ya uwezo wake wa kipekee na ubunifu. Pia ni nampenda mchezaji Cristiano Ronaldo wa soka kwa sababu ya ubunifu wake. Na pia umaarufu wake wa kusaidiana kushirikiana na wanatimu wenzake. Katika mpira ninawapenda wachezaji hawa kwa sababu ni wachezaji wazuri sana.

Somo nililopenda shule ililikuwa somo la hesabati. Kwa sababu somo hili lilikuwa lina nifurahisha. Walimu wa hesabati pia alikuwa mwalimu alikuwa anaitwa mister onyuna. Walimu huyu alikuwa mcheshi na alikuwa anajua kufunza vizuri. Nilianza kupenda somo hii nikiwa kitato cha kwanza na nilipita vizuri somo hili.

Mwalimu ninayemkumbuka kutoka shuleni ni mwalimu wetu wa hisabati. Jina yake ni Mr Evans. Namkumbuka mwalimu huyu kwa sababu alikuwa anajua kufunza vizuri. Na pia alikuwa mwalimu mcheshi. Pia mwalimu huyu alipenda kutukosoa. Wakati tulipokosa katika somo ile la hisabati na alijua kufunza na kukosoa watu vizuri.

Nguvu zangu za kazini ni kuwasiliana na watu vizuri. Mimi ni mtu ambaye ni napenda kuwa na mahusiano mema na kila mtu kazini kwa hivyo hili limenipa nguvu la kuwa mkuu wa mawasiliano katika kazini yetu kwa sababu mimi huwasiliana na wenzangu vizuri na kwa hivyo kuboresha utangamano katika kazini.

Ndiyo mimi ninapenda kupika kwa sababu kupika hunisaidia mimi. Niwe kile ninachokitamani. Kupika pia hunisaidia kuongeza ubunifu na umaarufu wangu wa kupika. Kwa sababu ninapopika vyakula mingi ninapata kujua jinsi na mbinu mpya za kuzipika vyakula hizo.

Ndiyo mimi napenda kucheza na watoto. Watoto huleta furaha. Na hisia za kuchangamsha kwa hivyo mimi hupenda kucheza watoto kwa sababu kila mara nainapocheza na wao mimi huwa na furaha. Na pia kucheza na watoto huwasaidia afya ya watoto kwa sababu ukicheza na wao afya yao inaimarika. Wanavokimbia kimbia na kufurahi.